Ndio, napenda kwandika kwa kompyuta kwa sababu kuna manufaa mengi yanyorahisisha kazi na kuongeza ubunifu. Kwa mfano wa hili rahisi, huhifadhi salama, upatikanaji wa zana za msaada, uchapishaji wa haraka, ubunifu wa muundo.

Napenda shirika langu kwa sababu linaniweka kipaumbele ustawi na watoto na jamii kwa ujumla. Kuna mambo kadhaa yanayonivutia kwa mfano, lengo la kijamii, ushirikishaji wa kijamii, mazingira ya kazi yenye heshima, ubunifu na ushirikiano, uwezo wa kuleta mabadliko katika kazi.

Kwa siku nakunywa takriban glasi sita hadi nane za maji, kulingana na shughuli zangu na hali ya hewa, maji ni muhimu kwa afya mwili na akili, haswa katika mazingira yenye joto kama kisumu. Sababu za kunywa maji haswa huwa ni kuimarisha mzunguko wa damu, kuzuia upungufu wa maji mwilini, kusaidia usagaji wa chakula, na pia kuimarisha ngozi na kuifanya kuwa laini na yenye afya njema.

Nilizaliwa katika mji wa kisumu, mji ulio kando ya ziwa Victoria, wenye historia, tamaduni na uzuri wa kipekee. Kisumu ni mji tatu kwa ukubwa nchini Kenya na ni kitovu cha biashara utalii na utamaduni wa jamii ya luo. Nilizaliwa karibu na eneo la manyata, palipo jaa maisha ya kijamii na harakati za kila siku. Vitu vya kuvutia katika mji kisumu ni ziwa Victoria, soko la kibuye, tamasha za kitamaduni ya kiluo. Nakumbuka kucheza na marafiki mtaani, kushiriki michezo ya jadi kama kati, bano na kuruka kamba. Pia tulikuwa tukiudhuria hafla za kijamii kama harusi na matanga, ambazo zilikuwa fursa za kujifunza mila na desturi. Kisumu ni mji wenye roho ya watupo wake, wenye ukarimu, ucheshi na mshikamano. Pia ni mahali ambapo historia kisiasa na kijamii ya Kenya imejikita hasa kupitia harakati za viongozi wa jamii ya luo. Huwa narudi kisumu mara kwa mara kwa ajili ya kazi, mikutano ya familia au kutafuta utulivu wa kiakili. Kila safari ni furusa kuungana na tena na mizizi yangu.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi hasa kwa sababu ya afya na urahisi wa kumeng'enya. Ingawa mafuta kidogo ni muhimu kwa mwili vya kula venye mafuta mengi vinaweza kusababisha matatizo kama uzito kupita kiasi au matatizo ya moyo. Hata hivyo napenda mafuta ya asili kama yale ya karanga, nazi au alizeti kwa kiasi kidogo katika mapishi ya mboga au wali.

Timu ninayopenda ya mpira wa miguu ni gor mahia FC, klabu maarufu nchini Kenya, yenye historia, tajiri na mashabiki wa dhati. Sababu kuu ya kupenda gor mahia ni kwa sababu ina urithi wa kihistoria kwa mfano ilianzishwa mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na nane, na imekuwa na mchango mkuba katika soka la Kenya, ucheshi wa kuvutia, ina mashabiki wengi ambao wana ucheshi, ina ushindi wa mara kwa mara, ushirikiano wa kijamii, na pia kuna utambulisho wa kitamaduni. Kila mechi ya gor mahia ni tukio la kipekee, kuanzia nyimbo za mashabiki, hadi ushindani uwanjani.

Majira ninayoipenda zaidi ni kiangazi hasa kwa sababu ya mwangaza wa jua, hali ya hewa ya joto, na fursa nyingi za kushiriki shuguli za nje. Kwa nini napenda kiangazi ni kwa sababu kuna hali ya hewa ya joto, pia kuna shuguli za kijamii, mazao ya musimu kama vile maembe nanasi, na pia kuna kuwa na mandhari ya kuvutia. Jua linapochomoza vizuri mazingira huonekana yenye uzuri wa kipekee. Kumbukumbu za ututoni nakumbuka kucheza inje na marafiki kuogelea mtoni au kusaidia shambani wakati wa likizo za kiangazi. Majira haya ilikuwa ya furaha na huru. Shugli ambazo zinapendeza kufanya wakati wa kiangazi ni kama vile kutembea asubui au jioni. Kusikiliza mziki inje, kufanya mazoezi ya mwili, kushiriki washa au mikutano ya kijamii.

Napenda kununua vitu katika masoko ya kijami na maduka ya kawaida, hasa yaliyo karibu na makazi yangu. Pia hutumia mtandao kununua baadhi ya bidhaa, hasa zile zisizo patikana kwa urahisi sokoni. Sababu za kuchagua maeneo haya ni kwa sababu, ukaribu na urahisi wa kufika, bei nafuu na mazungumzo ya bei, uaminifu kwa wauzaji wa kawaida, uwezo wa kuona bidhaa moja kwa moja kabla ya kununua.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto na ninauzoefu wa kuvutia sana unapo, unaobeba utulivu, uzuri, wa asili na kumbukumu za kipeke. Ziwa nilotembelea ni ziwa Victoria huku kisumu, mandhari yake ni ya kuvutia na kuna shughuli nyingi kama uvuvi, safari za mashua na kutazama machweo ya juwa. Pia ni meona mto yala ambao unapita maeneo ya vijijini na utowa maji kwa matumizi ya jamii. Ni sehemu ya nzuri ya kujifunza kuhusu mazingira na maisha ya vijijini. Kumbukumbu za kipekee ni kama vile kucheza ufukweni na marafiki. Kusikiliza sauti ya maji yanavyo tiririka na pia kujifunza kuhusu viumbe wa majini na mimea ya kando kando.

Mziki ninaosikiza mara nyingi ni mziki wakiafrika, wenye ujumbe wakijamii au kihisia, haswa kutoka kwa wasanii wa Kenya, Tanzania na Afrika kusini. Napenda nyimbo zenye mdundo wa Afrobeat, Benga na Zuku, lakini pia hujihusisha na mziki wa injili na mashairi ya kisasa.

Ningependa kutembea Afrika kusini, nchi yenye mchanganyiko wa kitamaduni, historia ya kuvutia na mandhari ya kupendeza. Nimesikia kuwa cape Verde ni mji wenye mandhari ya kuvutia na watu wa kirafiki. Pia Johannesburg ni kitovu cha biashara na sanaa. Ningependa kupata kuona makumbusho ya Pathaid, mbuga za za wanyama kwa safari ya picha, maonyesho ya muziki na goma za kitamaduni. Nahisi msimuko na hamu ya kujifunza kuli kuungana na watu wa tamaduni tofauti na kupata msukumo, wa kibinafsi na kitaaluma.

Ninalea nywele zangu mara tatu hadi mara nne kulingana na hali ya hewa, shughuli za siku na aina ya nywele. Kwa kuwa nywele zangu ni zakiafrika, zinahitaji unyevu na utunzaji wa upole ili zisikauke au kuvunjika. Natumia hasa shampoo isiyo na kemikali kali, conditioner yenye mafuta ya nazi au alizeti, mafuta ya nywele ya asili kwa unyevu na kungara.

Napenda kujaribu vyakula vipya, hasa vile vinaivyo toka katika utamaduni tofauti, avu vinaivyo tumia mbinu za kipeke, za mapishi, kujaribu chakula kipya pia njia, ya kusafiri, kwa latha, kujifunza kuhusu utamaduni, na kupanua upeo wa afya na ubunifu wa jikoni.

Napendelea Android kwa sababu inauhuru na machanguo mengi. Inapatikana kwenye simu za bei mbalimbali kutoka rahisi hadi ghali. Pia inaweza kubadilisha mwonekano customization vile mtu anapenda na inaunganishwa vizuri na huduma za Google. Napia inachapa maarufu kwa mfano vile Samsung, Google Pixel, Xiaomi na pia Oppo.

Kumbukumbu ya kutisha ambao nimeshuhudia ni kuishi kwenye mazingira ya hofu, ya kudumu, mfano vitu ya ukatili, wa nyumbani, hasa kulingana, na vita vilivyofanyika huku Kenya, mwaka elfu mbili na saba, wakati kulikuwa na machafuko ya kisiasa.

Mimi hupanga wiki yangu kwa kuorodhesha majukumu muhimu kila jumatatu asubuhi. Kwa mfano kuandaa orodha ya majukumu, that's the to-do list. Kueka vipaumbele, kugawa muda that's time blocking. Na pia kutathmini ya mapema ili niweze kujipanga vyema.

Kumbu kumbu nzuri ya wakati nilipo kuwa mtoto ni safari ya kuenda kijijini, kutembelea bibi yangu. Nilikuwa pamoja na wazazi wangu na wadogo zangu. Kilichofanya kumbu kumbu hii kuwa na maalumu ni mara yangu ya kwanza, kuona wanyama wa porini, na kucheza michezo ya asili na watoto wa kijijini. Nikikumbuka mambo hayo, ninahisi furaha na amani sana.

Mimi upenda kunywa chai ya maziwa kila asubuhi nyumbani. Huwa ninaanda kwa kuchemusha maji, majani ya chai na kuongeza sukari kidogo. Bila kinywaji changu cha asubuhi mimi huisi uchovu na kukosa nguvu mwilini.

Mimi huongeza uzalishaji kazini kupitia bidii mikakati wa kwa kusudi na nidhamu ya kila siku kwa mfano kupanga ratiba ya kazi, kutumia teknolojia vizuri, kueka kipaumbele, kujifunza mbinu mpya, kuelewa mazingira yangu ya kazi, kuifadhi data vyema na pia kupumuzika wakati napokuwa nimefanya kazi kwa muda mrefu.

Ndiyo napenda kula popcorn kwa sababu pia inakuwa ni njia moja ya kuungana na kushirikiana na mtoto wangu na pia kweza kuchangamusha katika kupiga hadithi na pia wakati ya ambapo nasoma hadithi moja baada nyingine.

Wakati wa baridi kali mimi uhakikisha nimevaa nguo nzito ili niweze kujikinga na baridi kwa sababu inaweza ikasababisha madhari ama maradhi mbali mbali na pia wakati wa baridi mimi huweza kakaa karibu na moto ili kuweza kupata joto na pia kuweza kunywa chai moto ili iweze kukupa mwili joto.

Ndiyo, mimi hufutilia matukio ya kimataifa kama vile kombe la dunia, michezo ya kandanda kule ughaibuni kama vile Manchester, Senali, Man City na timu nyinginezo na pia riadha za kima taifa.

Ndiyo napenda mziki wajadi hasa kwa maana ya thamani na ujumbe unaobeba. Mziki wajadi ni wakipeke kwa sababu hubeba historia na utambulisho wa jamii. Utumika kufundisha maadili, mila na mafunzo ya maisha. Huleta moja, faraja na shangwe. Maranyingi hutumika kwenye sherehe, matambiko, kazi au malezi.

Mimi huweka Nenosiri, Nenosiri vyema kwa kutumia mchanganyiko wa herufi na alama. Kuepuka taarifa binafsi kwenda nje. Kutumia herufi ya kutosha, urefu wa kutosha katika sentensi ama katika Nenosiri. Pia huwa nabadilisha mara kwa mara. Huwa natumia kithibiti nenosiri password manager. Pia huwa anaweka uhakiki wa hatua mbili. Yani 2FA ili kuongeza ulinzi wa ziada katika nenosiri.

Nasaidia familia yangu kwa njia mbalimbali kwa mfano kuwajibika nyumbani, kwa msaada wa kihisia, kielimu kama vile kusaidia wadogo zangu na masomo au kuwa himisisha katika masomo. Pia huwa nasaidia familia yangu kiuchumi kwa mfano kuchangia inapowezekana. Pia huwa nasaidia familia kimaadili kuonyesha nidhamu, heshima na kuwa mfano mwema.